Mimi hupendelea GPS kwa sababu ni rahisi inaonyesha njia kwa wakati halisi na unisaidia kuepuka foleni au kupotea. Hata hivyo, ramani pia ni ina mvuto wake. Ina nisaidia kuelewa eneo kwa undani na kunifanya nijisikie kama mpelelezi kidogo.

Kawaida, ninaasasisha vifaa vyangu mara kwa mara. Hasa pale panapokuwa na masasisho ya usalama au maboresho ya umuhimu. Naepuka kusubiri muda mrefu sana, lakini pia sipendi kusasisha bila sababu. Huangalia kwanza umuhimu wake.

Mafunzo mbayo ningependa kupata kazini ni pamoja na mafunzo ya kuelewa aina mingi za za mbinu za kufanya kazi kidigitali, kutumia mitambo ya kidigitali na pia vile maneno mengi, vile mashine nyingi za kidigitali hufanya kazi.

Ninahifadhi pesa kwa mpango na nidhamu. Kwanza nagawa mapato yangu kati ya matumizi ya kila siku, dharura na akiba. Kisha naweka pesa kwenye akaunti ya akiba ili kuepuka kutumia bila mpango. Pia ninaweka malengo madogo madogo na makubwa ya kifedha. Kama kununua vitu kununua kitu kikubwa au kujiandaa kwa dharura.

Tundalangu la kupendeza ni tunda la zabibu. Inanipendeza kwa sababu ni tunda tamukiidogo, lenye unywaji mzuri na rahisi kula. Pia napenda tunda la embe kwa ladha yake ya kipekee na harufu mzuri. Na mara nyingine matunda mchanganyiko kama papai na strow berry. Yanayo changanya ladha na rangi.

Kutumia napenda kutumia muda na familia yangu kwa njia zinazojenga mahusiano na furaha. Hii ni kama kula pamoja, kuchangia shuguli za pamoja. Mazunguzo ya kuhili. Hini kushirikia na kima wazo, hisia na changamoto za kila mmoja. Kupumzika na kufurahia, kusherehekea mafanikio na matukio maalum.